Madhali ni neno linalotumika kuomba msaada au kutaka usaidizi fulani.

Ngumu ni neno ambalo linaashiria labda jambo limeshindikana ama haliwezi kutimika. Awa limeshinda mwenye. Alipaswa kulifanya.